Naeza sema tunda ambalo nalipenda sana ni la maembe huwa napenda maembe nikikula ikiwa hivyo nikiblend ikuwe juisi nikikula pamoja na pilipili yaani maembe naeza kula kabisa bila kuchoka yaani ni tamu.

Mimi si mtu wa kuchelewa, huwa napenda time, naweka muda vizuri, kama ni kwenda mahali basi, siwezi chelewa. Napenda nikiwasili kwa wakati, nisikize kenye nilikuwa nasikiza, ama nijifunze kenye nilikuwa najifunza kwa wakati, bila kuchelewa, bila kumiss anything, vitu kama.